Mkono ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu. Kinachotumika kufanya kazi mbali mbali. Kama kushika Kubeba Kuandika na kuwasiliana kwa ishara. Kwa maana ya msingi mkono huanza begani hadi kwenye vidole na una una jukumu kubwa katika kutekeleza mambo ya kila siku yanayo hitaji nguvu ustadi na umakini. Zaidi ya kuwa sehemu ya mwili mkono hubeba maana ya uwezo. Msaada na uhusiano kati ya mtu na mazingira yanayomzunguka. Kwa matumizi ya jumla mkono hutumika kama chombo cha kazi mawasiliano na ushirikiano katika jamii. Umuhimu wake unaonekana pale tunapofanya kazi za mkono. Kutoa msaada na kwa wengine na au hata kuonyesha hisia kupitia ishara rahisi kama kushikana mikono. Katika maisha ya kila siku mkono huwakilisha juhudi uwajibikaji na mchango wa mtu. Katika jamii kwa kuwa karibu kila shughuli ya kibinadamu Huhusisha Matumizi ya mkono kwa damu na fulani kwa athari pana mkono una mchango mkubwa kijamii. Kiuchumi na kitamaduni kwa sababu ni msingi wa kazi na ubunifu wa binadamu. Kiuchumi mkono huwakilisha nguvu kazi inayochochea uzalishaji iwe katika kilimo, viwanda au huduma. Kijamii mkono ni ishara ya msaada mshikamano. Na huduma kama inavyo onekana pale mtu anapo mpa mwenzake mkono wa kusaidia kitamaduni mkono una maana nyingi. Katika mila ishara na lugha na hutumika kuwasilisha heshima kiapo au uhusiano wa karibu. Katika maisha yangu binafsi mkono una nafasi ya kipekee sana. Kwa sababu unaniwezesha kutenda kuunda na kuwasiliana na ulimwengu unaonizunguka. Mimi hutambua thamani ya mkono wangu kila ninapofanya kazi ndogo au kubwa kuanzia kuandika mawazo yangu hadi kusaidia mtu mwingine. Mkono hunifanya nihisi nina uwezo wa kuathiri mazingira yangu kwa vitendo si kwa maneno pekee. Kupitia mkono wangu, nimejifunza kuwa juhudi ndogo, zimeweza kuleta mabadiliko makubwa na kwamba msaada mdogo, ninaotoa unaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu mwingine. Tafakari yangu ya mkono imenifundisha kuwa uwezo huja na wajibu nime kumbana na nyakati za uchovu au maumivu ya mkono hali inayo niacha. Nikitambua jinsi ninavyo tegemea mwili wangu bila kufikiria mara nyingi, changamoto hizi zime nifanya niji funze kujali afya kupumzika na kudhamini kile ninachoweza kufanya hisia za shukrani na unyenyekevu zimeongezeka ninapo tambua kuwa si kila mtu ana fursa au uwezo wa kutumia mikono yake kwa uhuru. Faida niliyopata ni mtazamo mpana wa maisha unao nifundisha kudhamini uwezo wa mkono na kutumia kwa manufaa. Kwa mtazamo wa baadae, ninaiona mkono kama ishara ya uwezo wangu wa kuendelea, kujenga na kubadilisha maisha yangu na ya wengine. Mkono hunisaidia kufika malengo yangu na ya kazi ubunifu na msaada ninaoweza kuutuoa katika jamii. Pia unanikumbosha kuwa maendeleo hayaji kwa mawazo pekee bali kwa vitendo vina vyo tekelezwa kwa mikono. Kutumia mikono yangu kwa busara na huruma ninaamini nitaenda kuwa kama mtu anaye changia mema anaye tenda kwa dhania dhamira jema na anaye acha alama chanya katika safari ya.

Kesho ni wakati unafuata baada ya leo. Huu wakilisha siku ijayo pamoja na matarajio mipango na uwezekano unao kuja kwa maana ya msingi kesho ni kipimo cha munda kinachotumika kuweleza siku inayofuata. Lakini kwa upana zaidi hubemba dhana ya baada ya kire ambacho bado hakija timia. Neno hiriri na uzito wa matumaini, hofu na doto kwa sababu huu anga huu. Nganisha hali ya sasa na yale yanayo kuja. Kwa matumizi ya jumla, kesho hutumika sana katika maisha yangu ya kila siku kuonyesha mipango ahadi na matarajio ya watu. Umuhimu wake unaonekana pale watu wanaposema watafanya jabo kesho. Wanaanza mabadiliko kesho au wanatengemea matokeo furani kesho. Katika jamii, kesho huwa kichocheo cha kupanga, kueka, marengo na kuashiria na kuhakikisha maamuzi ivyo kuwa neno linalo athiri mienendo ya maisha ya mahusiano ya jamii. Kwa wadhali pana, kesho ni nafasi muhimu ya kijamii, kisaikolojia na kiuchumi kwa sababu inahusiana moja kwa moja na namna watu wanavyo chukulia munda na wajibu wao. Kijamii, wazo la kesho huunda matumaini ya maendeleo na mubadiriko, na pia linaweza kusababisha kuashiria majukumu edapo hali tatumiwa kwa busara. Kisikarojia kesho huweza kuwa faraja kwa kumpa mtu tumaini la fulsa mpya. Lakini pia huweza kuleta wasiwasi. Pale mtu anapohofia yasio julikana ya badae. Kichumi kesho huwadhiri mipango ya uwekezaji. Akiba na maendeleo kwa sababu maamuzi mengi ufanyw kwa kuzingatia faida au hatali ya shiku zijazo katika maisha yangu binafsi. Kesho ina maana kubwa sana. Kwa sababu imekuwa sehemu ya tafakari za nguzo kila siku kuhusu maisha ni nayo taka kuishi. Mimi mara nyingi hujiuliza nitakuwa nani kesho huku lingana na maamuzi ni nayo fanya leo na swali hilo huu nifanya niwe makini zaidi na uchunguzi wangu kesho hunipa motisha na kuboresha tabia zangu. Ujifunza kutokana na makosa ya leo na kujianda kwa fursa mpya. Wakati mwingini nimejikuta nikiailisha mambo kwa kisingizio cha kesho lakini kadri inavyo zidi kujitambua nirianza kuona kuwa kesho ujengwa na hatua ndogo ninazo chukua sasa. Kupitia tafakari yake na nimejifunza kuwa kesho ni ahadi. Isio na uhakika inayo hitaji uwajibikaji. Wa leo nimekumbana na changamoto za kutokuwa na uhakika wa matokeo ya hofu ya kushindwa hisia ambazo maranyingi hutokea hujitokeza ninapo fikiria siku sijazo. Hata hivyo hisia hizo zime nifundisha umuhimu wa kuhishi kwa mitazamo wa usawa unao ni ruhusu kuwa na matumaini bira kupoteza umakini wa sasa na kunifanya ni tabue dhamani ya hatu wa dogo inazo changia mabadiliko makubwa. Kwa mtazamo wa badaye ninaona kesho kama dhira inayo ongoza lakini inayo nivutia bali na wakati wa sasa. Itanisaidia kuweka malengo ya maana kujenga nithamu na kuendelea kukuwa binafsi kwa hatua thabiti. Kesho itabaki kuwa chanzo cha matumaini na muskumo lakini pia nitaikubusha kuwa maisha yanaanzishwa leo na kila leo hunda kesho. Ninayo tamani kwa kuishi kwa kuishi na uliano huu ni na mini nitendelea.

Rangi ya chungwa inatokana na mchanganyiko wa rangi nyekundu na manjano. Na mara nyingi huonekana kama rangi yenye joto. Mwanga uhai. Kwa maana ya msingi rangi huu, hi, huhusishwa na tunda la chungwa. Juwa linapochomoka au kutazama na vitu vinavyobeba hisia ya uchangamfu. Na nguvu rangi ya chungwa hubeba uwezo wa mwamuko matumaini, na misisimko na huonekana kama daraja kati ya nguvu ya nyekundu na furaha ya manjano kwa matumizi ya jumla. Rangi ya chungwa hutumika katika maisha ya kila siku. Katika mavazi matangazo sanaa na mapambo kwa sababu huvutia macho na kuwamusha hisia za furaha. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wakuongeza hali ya uchangamufu na kuleta hisia ya ukaribu na urafiki. Katika jamii rangi ya chungwa mara nyingi hutumika kuwashiria nishati. Mbunifu na hali ya kufanya kazi jambo linalo ifanya iwe rangi inayo pendwa katika mazingira yanayo hitaji msukumo na uhai kama vile shule michezo au matangazo ya biashara. Kwa athari pana rangi ya chungwa inamuchango mkubwa kisaikolojia, kitamaduni na kijamii kwa sababu huathiri namna watu wanavyo ishi na hu husiana na mazingira ya kisaikolojia rangi huchochea furaha. Matumaini na hisia za kujiamini na mara nyingi rangi hutumika kupunguza hali ya huzuni au kuchoka kitamaduni rangi ya chungwa huonekana katika sherehe, mavazi na kitamaduni na sanaa kama ishara ya maisha, mavuno na nashangwe. Kijamii hutumika kama rangi inayoleta watu pamoja. Kwa sababu huibua hali ya urafiki mawasiliano na uwazi wa kihisia. Katika maisha yangu binafsi, rangi ya chungwa ni nafsi ya kipekee kwa sababu inanigusa moja kwa moja katika hali ya moyo na mtazamo wangu wa maisha. Mimi hujihisi mwenye nguvu na matumaini ninapo kutana na rangi hii. Iwe ni katika mavazi ninayo vaa. Vitu ninavyo gusia navyo na mazingira ninayo yapenda rangi ya chungwa huni kumbusha kuangalia upande, upande chanya wa maisha hata pale mambo yanapo kuwa magumu. Katika siku wa ambazo na jihisi nimechoka au kukata tamaa kuiyona rangi hii hunipa musikumo wa kuamuka upya kutabasamu na kuendelea mbele. Imejikita katika maamuzi yangu ya kila siku kwa kunikumbusha kuwa ninaweza kuchaguwa mtazamo wa matumaini badala ya kukata tamaa kupitia tafakari ya kina nimejifunza kuwa rangi ya chungwa inanifundisha kuthamini furaha ndogo ndogo za maisha changamoto ni nayo kutana nayo ni nyakati ambazo nimekuwa niki kandamiza hisiya zangu au kuji zuia kuonyesha furaha na kwa sababu ya hofu ya kuku kuhukumiwa au kutolewa, rangi hii inanisaidia kuona kuwa kuonyesha uchangamfu si udhaifu bali ni nguvu ya ndani hisiya za uhuru. Ujasiri na kujiamini zinaongezeka. Kadri ninavyojifunza kukubali upande wangu wenye furaha na matumaini, faida kubwa ninayoipata ni uwezo wa kujipa moyo mwenyewe, kuinuwa hali yangu na hata kuwadhiri chanya hisia za watu wanao nizunguka. Kwa mtazamo wabadae ninaiyona rangi hii ya chungwa kama ishara ya mwelekeo ninao tamani kuufwata katika maisha yangu. Inanihimiza kuishi kwa ma.